Ndiyo, napenda sana kucheza na watoto kwa sababu wanafuraha ya kweli na ubunifu usio na kikomo. Huwa nafurahia kucheza nao michezo ya kukimbizana au kuwasomea hadithi za kusisimua. Kwani jambo hilo, hunifanya nijihisi mwenye changamko na kunikumbusha umuhimu wa kufurahia vitu vidogo maishani. Ni wakati mzuri wa kujifunza jinsi ya kuona ulimwengu kwa macho ya udadisi na unyenyekevu.

Ninapokabiliwa na mgogoro na mtu, hatua yangu ya kwanza ni kutulia na kusikiliza kwa umakini upande wake bila kumkatiza Ninajaribu kuelewa hisia zaki na chanzo cha tatizo, kisha ninazungumza kwa utulivu na heshima ili kueleza mtazamo wangu Lengo langu huwa ni kutafuta suluhu ya pamoja na kudumisha uhusiano mzuri badala ya kushinda mabishiano kwani naamini mawasiliano ya dhati ndio ufunguo wakutatua tofauti yoyote.

Ndio, nimejaribu kufanya yoga mara kadhaa na nimeona ni mazoezi yenye manufaa makubwa sana. Mimi hupenda kufanya yoga sana sana asubuhi ili kuanza siku yangu kwa utulivu na kuimarisha unyumbufu wa mwili yangu. Inanisaidia sana kupunguza msongo wa mawazo na kuongeza umakini katika kazi zangu za kila siku. Huku ikinifanya nijihisi mwenye nguvu na amani ya ndani.